Somo la science ambalo ninaloipenda ni somo la biolojia. Somo hili ni somo mzuri sana kwangu. Imeniwezesha kujua mambo mingi, kuhusu binadamu. Imeniwezesha pia kujua mambo ambayo sikuwa najua. Naam somo hili la biolojia ni somo ni mojawapo ya somo ambalo. Linanifurahisha na nina matumai kwamba ninapoendelea na masomo yangu hii ya biolojia Nitajua mengi kuhusu wanyama, binadamu, mimea na kila kitu.